Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya vitendo zaidi. Kwanza huanza kwa kusoma na kuangalia maelezo mafupi ili kuelewa msingi. Kishia najifunza zaidi kwa kufanya mazoezi au kujaribu mwenyewe. Pia napenda kuuliza maswali na kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoefu. Maana kunanisaidia kuelewa kwa haraka na kwa undani.

Nina kumbukumbu nyingi zuri za shule, hasa zile za kucheka na marafiki darasani na wakati wa mapumziko, nakumbuka pia siku za michezo na mashindano, ambazo zilikuwa zinaleta furaha na umoja. Walimu waliotutia moyo na kutuamini, waliniacha na kumbukumbu zuri sana, pamoja na furaha ya kufaulu mtihani baada ya kujitahidi.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwengine ni huu, jiamini na usiogope kujaribu, maisha hayana mwongozo kamili, hivyo makosa ni sehemi ya kujifunza, pia ni muhimu kujizunguka na watu wanaokutia moyo, kufanya kazi kwa bidii, na kutokata tamaa hata mambo yanapokuwa magumu. Kila hatua dogo unayopiga leo ina mchango mkubwa kwa maisha yako ya baadaye.

Kwa kawaida natumia usafiri wa uma kama matatu kwa sababu ni rahisi kupatikana na hunifikisha maeneo mengi. Pia wakati mwingine hutembea kwa miguu endapo umbali ni mfupi. Maana inanisaidia kuokoa gharama na pia ni njia nzuri yakujinyoosha mwili.

Napenda kutumia muda na familia kwa kuzungumza, kucheka na kushirikiana kuhusu mambo ya kila siku. Pia hupenda kula pamoja, kutazama runinga au mechi na wakati mwingine kutembelea jamaa au kuenda matembezini. Muda uo hunifanya nijisikie huru nikipata amani na nguvu ya kuendelea na shughuli zangu.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo ya video kwa burudani, hasa wakati wa mapumziko. Hunisaidia kupumzika akili, kujifunza kufikiri haraka na wakati mwingine kuwasalimia, kuwasiliana na marafiki. Hata hivyo, napenda kuweka mipaka ili nisipoteze muda mwingi sana.

Shuguli, ninayoipenda zaidi ni kujifunza na kufanya mambo mapya yanaoniongezea marifa. Pia napenda kusikiliza muziki na kutumia muda wa utulifu, kutafakari au kupanga malengo yanga. Shunguli hizi unisaidia kupumuzisha akili na kujijenga binafisi.

Mchezo ningependa kujaribu ni kuogelea kwa sababu ni mzuri kwa afya ya mwili nzima na pia hunisaidia kupumzisha akili. Pia ni mchezo unaofurahisha na hunipa changamoto mpya ya kujifunza ujuzi tofauti.

Kitabu ninachopenda zaidi ni kile kinacho zungumuzia maendeleo binafsi kwa sababu hunipa motisha na kunisaidia kujielewa zaidi. Napenda vitabu vinavyo nifundisha jinsi ya kuweka malengo, kuboresha nidhamu na kufikiria kwa mtanzamo chanya. Kila naposoma hupata funzo jipya linalonisaidia kukua kimaisha na kitaaluma.

Ndio, napenda muziki wa jadi kwa sababu una historia na utamaduni wa kipekee. Unanifundisha kuhusu mila, desturi na hadithi za zamani. Pia hunifanya nijisikie karibu na asili na jamii. Pia ni burudisho lenye utulivu na linaweza kunipa amani ya akili.

Nilipenda somo la hisabati shuleni kwa sababu ili nisaidia kufikiri, kwa utaratibu, kwa utaratibu na kutatua matatizo. Pia nilifurahia science asa majaribio ya mahabara kwa sababu yalikuwa ya vitendo na yalinogesha kujifunza jinsi mambo yanavyo, fanya kazi. Somo la luhga pia nilipenda kwakua nilipenda kusoma na kuandika adithi.

Napendelea kuwasiliana ana kwa ana kwa sababu hunipa nafasi ya kuelewa hisia na lugha ya mwili ya mtu vizuri. Hata hivyo, pia utumia simu au jumbe pale inapohitajika asa kwa mawasiliano ya haraka. Kwangu mawasiliano mazuri ni yale yaliowazi ya heshima na yenye kusikilizana.

Napenda kusherehekea siku kuu kwa kuwa na muda na familia na marafiki. Tukila chakula kizuri, kucheka na kushirikiana hadithi au michezo. Pia napenda kufanya baadhi ya desturi za siku kuu kama vile kuabudu au kushiriki matukio maalumu ya kitamaduni. Hili kufurahisha hisia ya umoja na sherehe.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale ya kusimamia hesabu na ripoti za kifedha. Kwani yalinifundisha usahihi, umakini na jinsi ya kupanga taarifa kwa njia inayofaa. Pia mafundisho ya mawasiliano na ushirikiano kazini yalinisaidia kuelewa jinsi ya kushirikiana na wenzangu vizuri na kutatua changamoto kwa pamoja. Hii yote imenisaidia kufanya kazi yangu kwa ufanisi zaidi.

Mafanikio niliyodhamini kazini ni pale nilipofanikisha kukamilisha mradi muhimu kwa wakati na bila makosa. Jambo lililoongeza uaminifu wangu kazini. Pia ninadhamini pale nilipokuwa na ushirikiano mzuri na wenzangu na tukaweza kupata matokeo mazuri kwa pamoja. Mafanikio haya yamenisaidia kujijengea imani na kuonyesha dhamani yangu kama mfanyikazi.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwa muda mrefu alikuwa Michael Jordan. Alijulikana kwa ujuzi wake wa kipekee, kasi na uwezo wa kufanya pointi muhimu wakati wowote. Mbali na taaluma yake alikuwa kiongozi mzuri kwenye uwanja. Akihamasisha wenzake na kuonyesha nidhamu. Jordan pia aliathiri mchezo wa kikapu duniani. Akifanya mchezo huu kuwa maarufu zaidi na kuwa mfano wa kuigwa kwa wachezaji wengi.

Kila jioni kabla ya kulala, napenda kupumuzika kidogo kwa kusoma au kusikiliza mziki kwa utulivu. Baada ya hapo, upanga mambo ya kesho. Nikiakikisha kila kitu kiko tayari. Kisha, uwoga, kusafisha meno na kuandaa nguo. Kisha ninalala mapema ili kuamka nikiwa na nguvu kesho.

Kinywaji, kinywaji, ninachokipenda zaidi ni chai ya rangi ya asili, au chai ya tangawizi, kwa sababu ni kitulivu, kinapumzisha, na pia hunipa nguvu kidogo asubuhi, au wakati wa mapumziko. Pia napenda pia maji ya baridi kila siku, kwani muhimu kwa afya na hunisaidia kuwa makini.

Ninawasiliana na wafanyikazi wezangu kwa heshima na uwazi. Mara nyingi tunatumia mazungumuzo ya ana kwa ana. Pale tunaposhirikiana kwenye kazi. Na pia ujumbe wa mtandao au simu pale na inapohitajika. Napenda kusikiliza mahoni yao kutoa msaada pale na inapoitajika na kushirikiana kwa pamoja ili kufanikisha malengo ya timu.

Maranyingi ucheza na marafiki zangu asa wakati wa mapu mziko au mwisho wa wiki, wakati mwingine pia ucheza na ndugu au watu wa karibu, maana unifanya nijisikie huru zaidi na kufurahia muda pamoja.

Kupunguza matumizi ya plastiki, napendelea kutumia mfuko wa kitambaa au begi zinazoweza kutumika mara nyingi, badala ya zile za plastiki za matumizi moja. Pia hupunguza kununua bidha zilizo na ufungaji mwingi wa plastiki na kutumia chombo changu cha maji kinachoweza kutumika tena badala ya chupa za plastiki. Hii husaidia mazingira na huokoa pesa kidogo.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio mara kwa mara. Hunipa habari za sasa, mziki na vipindi ya burudani vinavyo nifurahisha. Pia napenda radio kwa sababu huleta hisia ya mawasiliano ya karibu na jamii. Hasa wakati wa vipindi vya asubuhi au jioni.

Zoezi linalonijenga ni kusoma kila siku kwa muda mfupi. Hii limekuwa tabia inayonisaidia kujifunza mambo mapya. Kuboresha uwelewa wangu na kupanga muda wangu vizuri. Pia nimejenga zoezi la kuadika au kupanga malengo ya kila wiki. Ambalo linanisaidia kufuatilia maendeleo yangu na kuboresha nidhamu binafsi.

Kujiandaa kwa mkutano napanga kwanza mada au oja za muhimu nitazo zingumu zia. Kisha upitia tarifa au ripoti zinazouziana na mkutano. Kisha upitia tarifa au ripoti zinazo pia uziana na mkutano ni kiakikisha naelewa kila kitu. Pia uandaa fifa vyangu kama daftari, kalamu au kombiuta na kujiweka tayari kiakiri kwa kuzingatia malengo ya mkutano na maswali yanaweza kuulizo.

Wazo zuri ninalo kwa siku ya leo ni kuzingatia kupanga muda wangu vizuri. Hili nifanikishe kazi zangu zote na pia nipate muda wa kupumzika. Pia napenda kutumia siku hii kujifunzaa kitu kipya. Labda kusoma au kujaribu mpinu mpya ya kufanya kazi. Ili kuendelea, kuboresha ujuzi wangu na maisha yangu kwa ujumla.

Napenda GPS kwa sababu ni rahisi kutumia na huonyesha njia sahihi kwa wakati halisi. Hata hivyo, ramani pia ni nzuri pale napotaka kuelewa eneo kwa ujumla. Au pale ambapo, mtandao, haupatikani.

Napenda kupiga chombo cha mziki asa ala raisi kama ngitaa au kinanda kwa sababu unisaidia kupumzika na kueleza isia zangu ingawa si mtaalam sana napata furaha kujifunza na kujaribu nyimbo tafauti.

Ushauri wangu kwa mtu anayeanza kazi ni huu, jiamini, sikiliza kwa makini, na ulinde lidhamu yako. Usiofu kuuliza maswali unaposhindwa kitu, maana kujifunza nisehemu ya kazi. Pia ni muhimu kuzingatia uhusiano mzuri na wenzako, kueka mipaka ya muda wako, na kushirikiana kwa pamoja. Kila hatua dogo unayopiga sasa, itakusaidia kukua kita aluma na binafsi.

Kazini hushughulikia muda kwa kupanga ratiba ya kila siku na kuweka kipaumbele kwa kazi muhimu. Kufanya orodha ya kazi za lazima, nikazifanyie kazi moja baada ya nyingine ili nispoteze muda. Pia ninaweka muda wa mapumuziko kidogo ili ya akili yangu ibaki makini na kuangalia maendeleo mara kwa mara kuhakikisha kazi zote zinakamilika kwa wakati.

Napoanza kazi, kwanza napanga orodha ya kazi za siku na kuangalia zile muhimu zaidi. Kisha hupitia barua pepe u ujumbe muhimu nikihakikisha sina taarifa za dharula zinazohitaji majibu ya haraka. Baada ya hapo naanzia kazi yenye kipaumbele cha juu nikijitahidi kufanya kila kitu kwa umakini, kwa mpangilio mzuri.

Napendelea mwanga wa kati kwa sababu ni wa kutosha kuona vizuri bila kuwasha jicho au kusababisha uchovu. Kuna mwanga mkali sana unaoweza kusumbua na pia hauna giza kiasi kinachoweza kupeleka kushindwa kuona vizuri. Ni mwanga mzuri wa kufanya kazi kusoma au kupumzika.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuwa na muda na familia na marafiki. Tukila chakula kizuri na kucheka pamoja. Wakati mwingine tunacheza michezo midogo au kuzungumza kuhusu matukio ya mwaka uliopita. Pia napenda kutoa shukrani kwa kila kitu nilichopata na kupanga malengo ya mwaka ujao ili siku hiyo iwe ya furaha na kumbukumbu.

Wakati wa likizo napenda kupumzika kwanza kwa kulala nitosheke na kufanya mambo ninayoyapenda. Kama kusoma, kusikiliza muziki au kutembelea marafiki na familia. Pia napanga shughuli dogo za kujifunza au kujijenga. Kama mazoezi ya kujifunza kitu kipya, ili likizo iwe na mchanganyiko wa burudani na tija. Hii inanisaidia kurudi kazini au kazini nikiwa na nguvu na msukumo mpya.

Kinachonifanya nifurahi sana nikuwe na muda mzuri na familia na marafiki. Hasa tunapocheka kushirikiana au kufanikisha kitu pamoja. Pia napata furaha kubwa, ninapokamilisha kazi au jambo nililokuwa nalo kwenye akili. Au napojifunza kitu kipya kinachoniongeza maarifa na ujuzi. Ndani ya hayo, furaha yangu inatokana na masharti madogo ya kila siku ya nayofanya maisha yangu yawe ya maana.

Mwezi ninaopenda zaidi ni December, kwa sababu huwa na mapumziko, sherehe za mwisho wa mwaka na muda mwingi kwa kuwa na familia na marafiki. Pia hali ya furaha na tafakari ya mwaka mzima, hunipa motisha na matumaini mapya kwa mwaka unaofuata.

Mimi ni mutu wa kuwai. Napenda kupanga muda wangu mapema ili nifike mahali kwa wakati. Maana hunisaidia kuepuka presha na kuonyesha heshima kwa watu na majukumu yangu. Ingawa wakati mwingine kuna hali sisi so. Darajiwa. Ujitahidi kila mara kuwai.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu unipa uzoefu mpya na kunifanya nijifunze tamaduni tofauti. Kupitia vyakula vipya napata ladha mpya na wakati mwingine kungudua chakula kinachonifuraisha zaidi kulivyo kuliko nilivyo tarajia.

Kazi yangu ni ya kufanya kazi ya kifetha na hesabu, ambapo napanga kwa hesabu na kuandaa ripoti ilikuhakikisha kila kitu kikosawa. Hii inahitaji umakini, nidhamu na ujuzi wa kuangalia taarifa kwandaa. Kuhusu masomo yangu ni masomo ya biashara, hisabati na uchambuzi wa data. Yananisaidia kuelewa jinsi biashara zivyofanya kazi, kuboresha ujuzi wangu, kwa kupanga fedha na kufanya maamuzi sahihi. Pia masomo haya uniandaa vizuri kwa changamoto za kazini na maisha ya kila siku.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kuboresha ujuzi wangu wa kitaalumu, kwa kitaalamu, kuwa na usahihi mkubwa na ufanisi kazini, kupanda cheo au nafasi bora kazini, kujenga uhusiano mzuri na wenzangu, na pia kuchangia maendeleo ya kampuni.

Mfanyibiashara bora zaidi kwa historia ni Steve Jobs, mwanzilishi mwenza wa Apple. Alijulikana kwa ubunifu wake ndoto kubwa na uwezo wa kubadilisha taswira ya teknolojia duniani. Jobs alileta bidhaa za kipekee kama iPhone, iPad na Mac ambazo zilibadilisha maisha ya watu na biashara. Bali na bidhaa alithamini ubunifu, ubora na kuwa na mtazamo wa mbele. Jambo ilimfanya kuwa mfano wa kuigwa wa wajisilimali wengi duniani.

Nazilea nywele zangu mara moja au mbili kwa wiki, kulingana shughuli nilizofanya na aina ya nywele. Napenda kuhakikisha nywele zinakuwa safi na nadhifu, bila kuziwasha au kuziharibu kwa kuziosha mara nyingi sana.

Napenda mikutano ambaye ni mifupi, yenye mpangilio mzuri na yenye malengo wazi. Hii inaraisisha kushirikiana na wenzangu bila kupoteza na muda. Pia napenda mikutano ambapo kila mshiriki ana nafasi ya kutoa maoni na kuulizwa. Ili tuweza kufanya maamuzi yenye tija kwa moja.

Jukumu ninayopenda zaidi kazini ni kupanga na kusimamia ripoti za kifedha. Napenda sababu linaitaji umakini, pangilio mzuri na ujuzi wa kuchambua taarifa. Pia ufanya njisikie naendelea kujifunza na kukua na mchango wa moja kwa moja kwenye mafanikio ya kampuni.

Chakula ninachopenda kula jioni ni chakula rahisi na kilicho na protini kama samaki, kuku au maharagwe, pamoja na mboga za majani na saladi, napenda pia kuwa na nafaka kama wali au ugali kidogo. Hili huniweka zuri kwa afya inaniwezesha kulala vizuri na kunipa nguvu kesho yake.

Napenda mkate wa ngano ni wa kawaida kwa sababu ni laini, rahisi kuliwa na unaweza kuliwa na milo mbalimbali au kutumia kufanya sandi wichi. Pia mara nyingine napendelea mkate wa sherehe, wa latha yake ya asili na lishe bora. Lishe kidogo laini.

Wakati wa mgogoro na mtu kwanza na jaribu kubaki mtulivu na kusikiliza kwa makini upande wa pili. Kisha huchunguza tatizo kwa kina. Nikajaribu kuelewa sababu ya mgogoro na kuzungumuza kwa heshima bila kuashiria hasira. Pia napenda kutafuta suluhisho la pamoja ili wote wawili kushirikiana na kurekebisha hali bila kuumiza uhusiano.

Nafanya mazoezi ya mwili mara tatu au ine kwa wiki, kulingana na ratiba yangu. Hii inaweza kuwa kutembea, kukimbia au mazoezi ya nguvu nyumbani au jim. Mazoezi unisaidia kuwa na afya nzuri, kuongeza nguvu za mwili, na pia kupumzisha akili baada ya shunguli mingi.

Mazowezi yangu ya kila siku kawaida ni ya yote ya ni mwili ushugulika kidogo. Hata kama ni kwa muda mfupi. Kwa kawaida napenda kutembea au kukimbia agalau dakika ishirini au mpaka thelathini asubui au jioni. Maowezi ya nguvu ya nyumbani kama mazowezi ya dumbbell, mara, chache kwa wiki ama push-ups. Na pia kupumuzika baada ya mazowezi au baada ya muda mrefu wa kukaa kazini. Hayo huniweka katika afya nzuri hunisaidia kuwa makini na pia hufanya nijisikie ni kiwa na nguvu na utulivu.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege mara kadha, napenda sababu inaokoa muda, ni rahisi kufika mbali kwa haraka, na kunipa fursa ya kuona maeneo mapya. Ingawa mara nyingine ndege inaweza kuwa na foleni au uchelewazashi, uzoefu wa kuona anga na miji kutoka juu ni wa kipekee sana.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu kushirikiana hunipa mawazo mapya ya kurahisisha na kutatua changamoto. Hata hivyo pia naweza kufanya kazi peke yangu pale panapohitaji umakini mkubwa. Kwangu mchanganyiko wa vyote viwili hutoa matokeo bora.

Umeme unapokatika kawaida najaribu kudumisha hali ya utulivu na kuhakikisha usalama wa vifaa vyangu ya umeme. Kwanza nashusha au kuzima baadhi ya vifa, ili kuepuka kuharibika wakati umeme unarudi. Kisha natafuta mwanga kwa dhalura kama vila taa za betri, kioo cha taa au hata mshumaa ikiwa ni muhimu. Hili kuepuka kukaa tu bila shughuli, napenda kutumia muda huu kusoma kitabu kuzungumuza na familia au kupanga kitu kilicho rahisi kama kunywa kinywaji baridi au kuandaa chakula kidogo. Wakati mwingine hata huwa ni fursa nzuri ya kupumzika kidogo kutoka skrini na teknolojia.

Napenda sayansi ya maumbile zaidi kwa sababu inanifunza kuhusu maisha, mwili wa binadamu, wanyama, mimea na jinsi viumbe vyote vinavyoshirikiana katika mazingira. Ni somo linalonifanya nihisi kushangaza na kushawishi kuuliza maswali mengi kuhusu ulimwengu unaonizunguka. Kila somo lina muundo wake wa kufurahisha, lakini somo za sayansi ya maumbile, bayolojia, inanipa hisia ya kuwa karibu na maisha halisi na kuweza kuelewa nini kinachotokea ndani ya mwili, mwa binadamu, au katika asili.

Napenda Cristiano Ronaldo kwa sababu ni mchezaji ambaye ana talanta ya kipekee. Nidhamu kubwa, ari ya kushinda. Siku zote anajituma kwenye mazoezi na mechi, na uwezo wake wa kufunga mabao magumu. Huongoza timu na kushinda mashindano makubwa, nanifanya nimshukuru sana. Pia mtindo wake wa uchezaji na jinsi anavyodumisha afya yake na mwili wake ni wa kufaidiwa. Na unamfanya awe mfano wa kuigwa kwa wapenzi wa soka duniani kote. Ni vigumu kushindwa kumpongeza kwa jitihada zake na mafanikio yake ya muda mrefu.

Wa kushangaza nilioupata ni kusafiri mahali ambapo sikuwahi kuwa hapo awali na kuona mandhari ya asili ambayo yalinishangaza kabisa. Nilipokuwa pale nikashuhudia milima mikubwa, mito ya kina yenye maji yenye rangi ya ajabu na wanyama porini wanaoishi kwa huo jambo lililonifanya nihisi kama nipo katika dunia nyingine. Pia kukutana na watu wapya wenye tamaduni tofauti na hadithi zao kulinifanya nione jinsi maisha yanavyoweza kuwa ya kipekee na yenye thamani kubwa. Uzoefu huu ulikuwa wa kushangaza siyo tu kwa sababu wa kuona mambo mapya, bali pia kwa jinsi ulivyobadilisha mtazamo wangu juu ya maisha na kunifanya niwe na shukrani zaidi kwa kila kitu kilicho karibu nami.

Kufanya kazi kwa wakati na ilikuweza kukamilisha kazi kwa wakati, nafanya mpango mzuri na nakuwa na nidhamu binafsi. Kwanza napanga kazi zangu zote kipau mbele, ninaangalia nizipi ni muhimu zaidi na nizipi zinaweza kusubiri kidogo. Kisha ninajitenga na vichocheo vya kusumbua kama simu au mitandao ya kijamii ili kuzingatia kazi yangu kikamilifu. Wakati wakufanya kazi napenda kugawa jukumu kubwa, kuwa vipande vidogo vina vyoweza kushughulikiwa kwa urahisi, na kila kipande nakamilisha kinanipa isia ya mafanikio na motisha ya kuendelea. Mwishowe nakagua kazi yangu kuhakikisha imekamilika vizuri na kwa wakati uliopangwa. Jambo linalonifanya ni jisikie imara na mwenye uhakika.

Kazi ya nyumbani ninayochukia zaidi ni kusafisha choo na bafuni. Kwa sababu ni sehemu ambayo mara nyingi ni chafu na arufu yake si ya kuvutia kabisa. Gawa ni muhimu kwa usafi na afya. Mara nyingi ninahisi ni kazi inaitaji nguvu na subira nyingi kuliko dhamani ya furaha inayoletwa mara moja. Pia mara nyingi inachukua muda na si raisi kulimaliza ara. Jambo ninaloweza kuleta uchofu au kuchoka kihisia. Hata hivyo napaswa kufanya kazi hii mara kwa mara ili kuhakikisha nyumba inabaki safi na kila mtu anahishi katika mazingira ya afya.

Napoandaa ripoti za kazi napendelea kufuata mpangilio ulio wazi ili iwe raisi kuelewa na yenye muundo mzuri. Panga ninakosanya taarifa muhimu na data zinazoitajika kisha ninaweka vichwa vya sehemu ili kupanga maelezo kwa utaratibu. Kama utangulizi maelezo ya kazi iliofanywa, matokeo, changamoto na mapendekezo. Wakati wa kuandika naakikisha maneno ni ya moja kwa moja, hayana urasimu mwingi na kila leno lina mahana. Hili, mtu anayesoma ripoti atapata picha kamili bila kuchanganyikiwa. Mwisho nakagua ripoti mara mbili au tatu kuakikisha hakuna makosa ya taajia, hesabu au hoja zizizo sahii. Na pia kuakikisha muundo unavutia na raisi kufuatilia. Njia hii ilifanya ripoti kuwa yenye uredi na inakidhi malengo ya kazi.

Kuhusu wakati mkuu wa mpira wa baseballi, moja wa matukio makuu ni wakati timu inashinda mchezo muhimu wa finali, baada ya kuungana na kufanya juhudi kubwa pamoja, kama kushinda odd series au mechi ya mabao makali, wakati huo wachezaji hufurahia kwa shangwe kubwa, mashabiki wanashangilia na kila mtu anahisi hisia ya ushindi kwa pamoja. Mara nyingi mpira wa baseballi, unachukua muda mrefu na unahitaji nidhamu, umakini na ushirikiano kwa hivyo ushindi wa mwisho ni wakipekee na unaacha kumbukumbu ina isiyo sahaulika, ni hisia ya kushangilia jitiada zote zilizowekwa pamoja, na kila kipande cha mchezo, kinachangia ushindi kinaheshimiwa sana.

Napenda kusomea habari mtandaoni kutoka kwenye tovuti zinazotengemewa na mashirika makubwa ya habari kama vile BBC, CNN na Aljazeera, pamoja na magazeti ya kitaifa yanaopatikana mtandaoni. Pia napenda kufuatilia bahari ya blogu na mitandao ya kijamii kwa ajili ya habari za haraka au mawazo mapya. Lakini kwa makini ni kihakikisha habari hizo ni za kweli na si za udanganyifu. Mara nyingi napendelea kusoma habari zinazohusu masuala ya dunia, uchumi, teknolojia na michezo kwa sababu zinanipa picha pana ya kile kinachoendelea kila siku. Kusoma habari mtandaoni kuna nifanya niwe na ufahamu, wa haraka na kunisaidia kufanya maamuzi bora katika maisha yangu ya kila siku.

Hunipa motisha kazini ni kuona matokeo ya jitiada zangu yakitokea kwa ufanisi na kuboresha timu au shirika na ninalo hudumia. Napenda kuona kazi yangu ikitimiza malengo, ikisaidia wenzangu au kuleta mabadiliko chanya katika muradi au kumbuni. Pia pongezi shukurani na kutambuliwa kwa jitihada zangu kunanipa nguvu ya kuendelea kufanya zuri. Kwa upande mwingine, changamoto mpya zinazoniimiza kutumia akili zangu, kubuni suluhisho na kujifunza stadi mpya pia zinanifanya nijisikie kuwa na motisha. Isia ya kuwa na mchango alisi na kuona mafanikio yanashirikisha kila mtu kazini ndiyo kinachonipa ngufu ya kuendelea.

Napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni raisi. Haraka na salama kulinganisha na kutumia maneno siri tu. Mfumo huu unanipa uwakika kwamba simu yangu au kifaa kinginine cha kielitoniki kinabaki salama. Nasi i raisi kwa mtu mwingine kufikia data zangu binafsi. Pia njia inayaongeza uraisi wa kufungua kifaa haraka mbila kuwa na shaka kuhusu kusahihisha namba au maneno siri kila wakati. Kwa hiyo ni mchanganyiko mzuri wa usalama na uraisi wa kila siku.

Napiga kura kila wakati ninapokua na uwezo wa kufanya hivyo. Kupiga kura kuna nipa hisia ya kuwa na sauti katika maamuzi yanayo adhiri, jamii na taifa. Na kuna nifanya ni hisi kuwa sehemu ya mchakato wa kuunda sera na viongozi wanaofaa. Ingawa mara nyingine ni vingumu, kuamua, kati ya wagombea au sera bado ni muhimu kushiriki kwani kutochagua pia ni aina ya uamuzi. Kwa hivyo napiga kura kwa makini ni kizingatia habari za wagombea, sera zao na athari kwa jamiikwa ujumula.

Napenda popcorn asa wakati wa kutazama filamu au mpira wa miguu kwa sababu ni chakula chepesi na chenye ladha nzuri. Popcorn unifanya nijiskie uru na kufurahia wakati asa ikiwa imeandaliwa vizuri. Hiwe ni ya chumvi kidogo au yenye ladha ya siagi. Pia ni raisi kupatikana na aina usumbufu mwingi wakati wa kura. Jambo linalofanya kuwa chakula kizuri cha burudani.

Yuna kama mtu wa ubunifu, kwa sababu napenda kufikiria njia mpya za kufanya mambo na kutatua changamoto kwa mtazamo tofauti. Mara nyingi hupata mawazo mapya ninapokutana na tatizo. Iwe ni kazini, shuleni au katika maisha ya kila siku. Ubunifu wangu hujitokeza katika kupanga kazi, kuwasiliana na watu au kubuni sulihisho rahisi. Lakini zenye matokeo mazuri. Hii hunisaidia kuendeleza, kuendelea kujifunza, kubadilika na kuleta mabadiliko chanya pale inapohitajika.

Myama wa kufungwa ninaempenda na ningependa kumfunga ni mbwa kwa sababu ni mnyama mwenye uwaminifu mkubwa upendo na urafiki wa karibu na binadamu. Mbwa usaidia katika ulinzi wa nyumba, uleta furaha na burudani na pia ni rafiki mzuri wa kushiriki nae muda wa mapumziko kama kutembea au kuchesa. Zaidi ya hayo kufunga umbwa unifundisha uwajibikaji uvumilifu ni kujali, viumbe, wengine, kwani inaitaji chakula, huduma na uwangalizi wa mara kwa mara.

Baada ya siku ndefu napumuzika kwa njia mbalimbali, zinazo niwezesha kurejesha nguvu na akili. Kwanza napenda kukaa kwa utulivu au kulala kidogo ili kuondoa uchovu wa mwili. Pia napenda kufanya shunguli zinazopendeza na zisizo ngumu. Kama kusoma kitabu, kusikiliza muziki, kuangalia filamu au kipindi kipendacho au hata kuzungumuza na familia na marafiki. Mara nyingine napenda pia kufanya mazoezi madogo au kutembea kidogo ili kutia mwili nishati na kuondoa mawazo yasiyo na mpangilio.

Kazi zangu kukuzingatia kipaumbele, muda na umuimu wa kila jambo. Kwanza nina lenga kuoredhesha kazi zote ambazo lazima nifanya. Nikitambua ni zipi zenye dharura au zinahitaji kufanywa mapema. Kisha ninaweka ratiba au muda maalumu kwa kila kazi. Nikigawa zile kubwa kuwa vipande vidogo vinayoweza kushughulikiwa kwa uhurahisi. Wakati wa kufanya kazi, ninajitenga na vicho cheo vya usumbufu kama simu au mitandao ya kijamii ili kuzingatia kikamilifu kile ninachofanya. Mwisho nakagua kazi kila baada ya muda fulani kuhakikisha kila kitu kinakamilika kwa wakati na kufanya marekebisho pale inapohitajika. Njia hii inanifanya niwe na utulivu, ufanisi na uwakika wa kukamilisha yote bila stressi nyingi.

Inapenu kugoli kwa sababu ni raisi kuvaa, inafaa kwa shuguli nyingi na ni ya starehe saidi kwa kila aina ya mazingira, kazi, shule au burudani. Suruali pia uruhusu harakati zisizo na kikomo na inatoa mtindo wa kawaida au wa kisasa kulingana na aina yake. Kwa manamume, sketi mara nyingi haifai kwa matumizi ya kila siku. Hivyo, suruali ndiyo chaguo la asili na la vitendo zaidi.

Nkipata mafunzo yanaongeza unjuzi wangu wa kitara na uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Asa yale ya nausiana na teknolojia, usimamizi wa mirandi na binu za ubunifu katika kutafuta kutatua changamoto. Mafunzo kama aya unitia moyo kuboresha utendaji kuongeza uwelewa wakazi na kunisaidia kushirikiana vizuri na wezangu. Pia mafunzo ya uongozi mawasiliano mbora na usimamizi wa muda ni muhimi. Kwa sababu yananifanya niwe bora katika kupanga, kuongoza na kufanikisha malengo ya timu kshiri. Kwa ujumla ningependa mafunzo ya naayochagia kukua kibiashara na kibinafsi.

Kipawa kikuu ni uwezo wa kubuni suluisho na kukiri kwa njia ya ubunifu. Hii inajitokeza katika kufanya kazi kutatua matatizo ya kila siku na kuleta mawazo mapya yanaweza kuboreshe jambo fulani. Zaidi ya apo nina kipawa cha kuwasiliana vizuri na watu, kuelewa mtanzamo wao na kushirikiana ili kufanikisha malengo ya pamoja. Vipawa hivi uniwezesha kuwa na ufanisi kazini, kushirikiana na wenzangu na pia kunipa fura na kuridhika binafsi ninapokuwa na mafanikio kutokana na jitihada zangu.

Wakati wa baridi kali napendelea kujilinda kwa mavazi ya joto, kama koti, glavu, na kofia, ili kuhakikisha mwili wangu unabaki na joto la kutosha, pia napenda kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa ili kunipa hisia ya joto kutoka ndani. Mara nyingine napendelea kukaa ndani ya nyumba au sehemu yenye joto. Kusoma kitabu kusikiliza muziki au kuangalia filamu jambo lilalonifanya nijisikie tulivu na salama. Pia wakati mwingine huwa napenda kufanya mazoezi madogo ndani ili mwili usipate baridi sana na kupata nguvu. Njia hizi husaidia kupunguza unyeti wa baridi na kunifanya nijisikie vizuri.

Napenda kufanya kazi vizuri zaidi asubuhi mapema, hasa wakati akili na mwili viko freshi baada ya kupumzika usiku. Saa hizi hutoa makini zaidi nguvu ya kufikiri vizuri na uwezo wa kumaliza kazi bila usumbufu mwingi. Pia napenda kutumia kipindi hiki kupanga kazi, kufanya maamuzi muhimu na kushughulikia kazi ngumu zaidi. Kwani hisia ya utulivu na nidhamu za asubuhi hufanya kazi kuwa rahisi na yenye ufanisi. Baada ya hapo kipindi cha mchana na jioni napenda kushughulikia kazi za kawaida au kurudisha nguvu au za kurudisha nguvu. Lakini asubuhi ndiyo wakati wa tija kubwa zaidi.

Ungeza kuzalishazi wangu kuna itaji mpango, nidhamu na binu za kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwanza napanga kazi zangu kipa ubele na kuzigawa katika vipande vidogi vina vyoweza kushungulikiwa. Ili kutojisumbua na kazi nyingi wa wakati mmoja. Pia ninalenga kuepuka vichocheo vya usumbufu kama simu au mitandao ya kijamii wakati kufanya kazi. Na kutumia mbinu za kuzingatia kika milifu kile ninachofanya. Mara nyingine na pumuzika kwa muda mfupi katika kati ya kazi ili akili na mwili vipate nishati mpya. Haitha ninatumia teknolojia na zana zinaso, saidia kazi kama kalenda programu za kupanga kazi au maesabu ya araka ili kufanikisha kazi ya araka na kwa usahihi. Jiaizi ufanya niwa natija zaidi na kumaliza kazi kwa wakati na kwa ubora.

Napendelea kukabiliana nayo kwa utulivu na kwa njia ya kujenga. Kwanza nakubali makosa kwa uelewa, badala ya kuogopa au kujificha. Nikitambua ni wapi nilikosea na kwa nini ni kilitokea. Kisha napanga hatua za kurekebisha makosa hayo, haraka iwezekanavyo. Nikishirikiana na wenzangu au wasimamizi pale inapohitajika. Pia nakusanya mafunzo au mapendekezo kutoka kwenye makosa hayo. Ili kuhakikisha mara sirudii mara nyingine na kutumia uzoefu huo kuboresha kazi zangu. Njia hii huniwezesha kudumisha heshima kazini, kujifunza kutokana na makosa na kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni kuwa na maadili mema na kuishi kwa haki, upendo na heshima kwa watu wengine. Dini hunipa mwongozo wa kiroho, hunisaidia kufanya maamuzi sahihi na kunipa amani ya moyo hasa wakati wa changamoto. Pia kunifundisha kuwa mwenyekevu, kuwasaidia wengine na kuwa na shukrani katika maisha. Zaidi ya ibada, ninaona dini kama msingi wa kunijenga kuwa mtu bora katika jamii na katika mahusiano yangu ya kila siku.

Napenda kupiga picha kwa sababu hunipa nafasi ya kunasa kumbukumbu muhimu na kuona ulimwengu kwa mtazamo tofauti. Kupiga picha hunisaidia kuhifadhi matokeo mazuri, maandhari ya asili na nyakati za furaha pamoja na familia au marafiki. Pia ni njia ya ubunifu inayo niruhusu kueleza hisia na hadithi kupitia picha na kufanya nidhamini zaidi vitu vidogo vinavyo nizunguka katika maisha ya kila siku.

Napenda kuwa mahali penye utulivu, lakini palipo na white hairs, kama vile nyumbani, bustani au sehemu ilio karibu ni mazingira ya asimu. Mahali kama hapo unipa nafasi ya kupumuzika, ufikiri kwa utulivu na kujipanga kiakili bila kelele nyingi au msongamano. Pia napenda sehemu zilizo safi salama na zenye watu wachache wanaoheshimiana. Kwa sababu unifanya nijisikie huru, mwenye amani na tayari kufanya shughli zangu kwa ufanisi.

Napenda kucheza na watoto kwa sababu huleta furaha, kicheko na nguvu chanya. Watoto hunikumbusha umuimu wa urahisi wa maisha, ubunifu na kuishi bila msongo mwingi. Kucheza nao hunisaidia pia kujenga uhusiano mzuri kuwafundisha maadili kwa njia ya furaha na wakati huo huo kunipa mapumziko ya kiakili baada ya shughuli nyingi za siku.

Napendelea kutumia wifi pala inapopatikana kwa sababu nithabiti, haraka na mara nyingi haina gharama za ziada kama data ya simu. Hii huniruhusu kufanya kazi mtandaoni kusoma habari, kuangalia filamu au kushiriki kwenye mtandao ya kijamii kwa urahisi. Hata hivyo wakati WIFI haipatikani au nikiwa njiani napenda kutumia data ya simu kama chaguo la dharura ilikuendelea na shughuli zangu bila kusimamishwa kwa hivyo WIFI ni kipaumbele lakini data ya simu ni msaada wa haraka pale unapohitajika.

Nimewahi kufanya yoga mara kadhaa na kila wakati imekuwa njia nzuri ya kupumzika kurekebisha mwili na kuimarisha akili. Yoga huniwezesha kupunguza msongo wa mawazo kuongeza urahisi wa mwili na kupata utulivu wa ndani. Pia ni njia nzuri ya kujifunza mbinu za kupumua kwa kini kushughulikia mufadha hiku na kuongeza umakini katika shughuli za kila siku. Hata kama mara nyingine ni changamoto kwanza faida zake kwa mwili na akili kufanya niwe na motisha ya kuendelea kufanya mazoezi haya.

Napenda nyama ya kuku zaidi kwa sababu ni raisi kuipika kina latha mzuri na inaweza kuandaliwa kwa njia nyingi tofauti, kama kukahangwa kupikwa kwenye mchuzi au kuchemushwa. Kila wakati napokula nyama ya kuku, inanifurahisha na kunifanya nijisikie tulivu na njaa imenyongewa kwa ladha mzuri. Zaidi ya hapo ni chakula kinachopatikana kwa urahisi na ni chaguo la kawaida kwa mlo ya kila siku. Jambo linaloongeza urahisi wa maisha.

Hekima niliojifunza maishani ni kuwa kila changamoto au tukio inafunza somo fulani. Na uvumilivu pamoja na nidhamu huchangia sana kufanikisha maisha. Nimejifunza pia kwamba heshima, upendo, na kushirikiana na wengine. Hufanya maisha kuwa rahisi na yenye furaha zaidi. Pia maamuzi madogo ya kila siku yanaweza kuathiri matokeo makubwa. Kwa hivyo ni muhimu kuchukua wakati wa kufikiria kabla ya kufanya kitu. Mwisho, hekima nyingine muhimu ni kuwa shukurani na kushirikiana na wengine kunaleta amani ya ndani na uhusiano bora na jamii.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni chumba cha kulala, kwa sababu ndicho kinaleta utulibu, faranja na nafasi ya kupumzika baada ya siku ndefu. Chumba iki uwa na mwanga wa kutosha hewa safi na vitu vyenye mpangilio mzuri vinavyonifanya njisikie tulivu na salama. Pia napenda chumba chenye kitanda kizuri baadhi ya vitabu au burudisho karibu na mazingira yananiwezesha kushugulikia mawazo au kuchipanga kwenye siku inayofuata. Ni sehemu ambapo ninaweza kuwa pekee yangu kupumzika, fikiri na kurejesha nguvu sa mwili na akili.

Napenda kufanya kazi nyumbani kwa kiasi fulani kwa sababu unipa utulifu, uhuru na kupanga muda wangu na kupungusa muda wa kusafiri. Kufanya kazi nyumbani unisaidia kuzingatia kazi mbila usumbfu mwingi na kunipa nafasi ya kufanya kazi kwa kasi yangu. Hata hivyo, pia natambua umuhimu wa kufanya kazi ofisini au pamoja na wengine mara kwa mara, kwa sababu kuna saidia kujenga ushirikiano, kubadilishana mawazo na kudumisha mahusiano ya kikazi. Kwa hiyo, kufanya kazi nyumbani ni vizuri, lakini mchanganyiko wa nyumbani ofisi ndio unaonifa zaidi.

Napenda asali kwa sababu ina latha tamu ya asili na ina faida nyingi kiafya. Napenda kuitumia kwenye chai uji au hata kula kidogo tu. Asa inaposaidia kuongeza nguvu na kuimarisha kinga ya mwili. Pia asali unikumbusha vitu vya asili na maisha ya kawaida. Jambo linalonifanya nidhamini zaidi vyakula vya asili kuliko vilivyo. Sindikwa sana.

Napenda juisi ya machungwa zaidi kwa sababu ni tamu, yenye ladha ya asili, na hupumua mwili kwa haraka. Juisi ya machungwa pia ni vitamini C nyingi, inasaidia kuongeza nguvu na afya ya mwili. Mara nyingi hunipa hisia ya presha, hasa asubuhi au baada ya mazoezi. Zaidi ya hapo ni rahisi kupatikana na ni kinywaji kinachofaa kwa burudani au kiamsho kinywa cha haraka.

Ni nasasisha vifaa vyangu mara kadhaa kwa mwaka. Kulingana naitaji nasasisho zinazopatikani. Kwa mfano, mara nyingi napaswa kusasisha programu za simu, kompyuta, au vifaa vingine vya kielektroniki maramoja au mbili kwa mwezi. Hili kuwakikisha vinafanya kazi vizuri na vinausalama wa kutosha. Wakati mwingine ninasasisha pia mfumo mzima wa kifaa pale unapokua na sasisho kubwa au vipengele vipya vinavyo ongeza utendaji. Kusasisha mara kwa mara kunanisaidia kuepuka matatizo, kufanya kazi haraka na kutumia teknolojia kwa ufanisi.

Vaa nguo rahisi, za starehe na zinazofaa mazingira unayokuwa. Kwa kawaida, napendelea suruali na shati, au tishati zenye muundo rahisi na rangi zinazofaa kwa kila siku, kazi au burudani. Nguo hizi hunirusu harakati za uhuru, zinayifanya nijisikie huru, na zisizo na usumbuvu na pia zinaweza kuunganishwa na viatu au vifaa vingine kwa urahisi. Zaidi ya hayo, napenda nguo zenye ubora wa wastani, ambazo zinadumu muda mrefu na zenye mtindo unaoendana na hali ya kazi au shughuli ninazo shiriki.

Kila timu kunahitaji mawasiliano mazuri, ushirikiano na kujitolea. Mara zote napanga majukumu kwa wazi, huhakikisha kila mshiriki anajua jukumu lake, na jinsi ninavyoungana na malengo ya timu. Napenda pia kushirikiana kwa kutoa mawazo, kusikiliza wazo la kila mmoja, na kusaidiana pale panapohitajika. Kushirikiana kunahusisha pia kusherekea mafanikio pamoja kutoa pongezi kwa jitihada za wenzangu na kushughulikia changamoto kwa pamoja. Njia hii inafanya kazi kuwa yenye tija, inaboresha uhusiano wa timu na kila mshiriki anahisi kuthaminiwa na kuwa sehemu muhimu ya mafanikio ya pamoja.

Napenda kuvaa kofia kwa kiasi, hasa wakati wajuakali au baridi, kwa sababu inanisaidia kujilinda na pia kuongeza mtindo wa mavazi. Kofia hunifanya nijisikie nipo nadhifu na wakati mwingine huniongezea kujiamini, hasa inapochaguliwa kulingana na mavazi niliyovaa. Hata hivyo, sivai kofia kila wakati, huwa na ninaiva pale inapohitajika au inapolingana na mazingira, na shughuli, ninazozifanya.

Kila asubuhi, napoamka napendelea kuanza kwa utaratibu wa kawaida unaonyesha utalivu na kunipa nguvu ya usiku. Kwanza napima mwili wangu kwa kuamka polepole, kisha kuosha uso meno na mara nyingine kuoga. Baada yake, napenda kunywa kinywaji cha moto kama chai au kahawa na kupanga mpango wa siku yangu. Kama kazi za shule, ofisini au shughuli nyingine, mara nyingine pia napenda kufanya mazoezi madogo au kutembea kidogo ili kuamusha mwili milikili. Utaratibu huu huniwezesha kuanza siku kwa nguvu, makini na motisha ya kufanya kazi vizuri.

Napenda kuoga kwa maji ya moto hasa wakati wa asubui au jioni baada ya siku ndefu. Maji ya moto unisaidia kupumuzisha mwili, kupunguza uchofu na kunipa isia ya utulifu. Pia unifanya nijisikie safi zaidi na tayari kuanza siku au kulala kwa amani.

Napenda chakula chenye ladha ya kipekee, chenye mchanganyiko wa chumvi kidogo na viungo vinavyoongeza harufu na ladha. Chakula kama hiki hufanya kila kipande kuwa cha kufurahisha na kunipa hisia ya kuridhika, bila kuwa mzito sana. Pia napenda chakula chenye ladha ya asili kama vile pilau, samaki, wa mchuzi au nyama ya kukaanga ije viungo vya kawaida. Kwani hunirudisha kwenye ladha za nyumbani na kunifanya nijisikie furaha na utilivu.

Natumia simu yangu kama chombo muhimu cha mawasiliano, kazi na burudani. Kwanza huitumia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kupitia simu, ujumbe fupi au mitandao ya kijamii. Pia huitumia kusomea habari, kujifunza mambo mapya mtandaoni na kupanga shughuli zangu za kila siku kwa kutumia kalenda na vikumbusho. Wakati wa mapumziko napenda kuitumia kuangalia video kusikiliza muziki na kupinga au kupiga picha ili kuhifadhi kumbukumbu. Hata hivyo najitahidi kuitumia kwa kiasi na kuweka mpaka ili isichukue muda mwingi au kunisumbua katika kazi na majukumu muhimu.

Napukutatizo kazini nalianza kwa kulielewa vizuri kabla ya kuchuku atuwa. Kwaza nachambua chanzo chatatizo, nikiangalia kilitokea wapi na kwanini. Badala ya kukimbilia suluhisho haraka, kisha nafikiria njia tofauti ya kulitatua, ni kipima faida na hasara za kila chaguo. Na pale inapobidi nawashirikisha wenzangu na musimamizi kwa mawazo na ushauri. Paada ya kuchagua suluisho bora, nalitekeleza kwa makini na kufuatilia matokeo yake ili kwakikisha tatizo limetatuliwa kikamilifu. Njia hii unisaidia kutatua matatizo kwa utulifu, kufanisi na kwa kujifunza kitu kipia kila wakati.

Natumia kwa zaidi kama mawasiliano na kupata taarifa. Mara nyingi huitumia kuwasiliana na familia, marafiki na wanzangu kupitia simu ujumbe na mtandao ya kijamii. Pia huitumia kusomea habari, kujifunza mambo mapya mtandaoni na kupanga shughuli zangu za kila siku kama kalenda na vikumbusho.

Napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu hunipa nafasi ya kufikiria, kupanga mikakati na kuburudika pamoja na wengine. Michezo kama drafti, chesi na au ludo unifundisha subira, kufanya maamuzi na kushirikiana na kushindana na kwa heshima. Pia ni njia nzuri ya kupumzika na kuhimarisha mausiano na marafiki au familia, huku akili ikiendelea kufanya kazi kwa namna ya kufurahisha.

Mafanikio niliyopata kazini ni kushughulikia mradi, mgumu na kufanikisha kwa wakati na kwa ubora wa juu. Nijisikie kuridhika sana nilipoona jitihada zangu na za timu yangu zinaleta matokeo chanya. Kama kuokoa muda, kupunguza gharama au kufanikisha malengo ya shirika. Pia mafanikio haya yalinifanya nipate, pongezi, kutoka kwa wenzangu na wasimamizi. Jambo lilinonipa motisha zaidi ya kufanya vizuri.

Chakula nachokipenda zaidi ni ugali na nyama choma. Hasa ikiwa imeandaliwa vizuri na kuambatana na kachumbali. Mchanganiko wake hunipa ladha tamu na kunishibisha sana. Pia hunikumbusha muda mzuri wa kua na marafiki au familia. Tukifurahia chakula pamoja na mazungumuzo mazuri.

Mimi upokea mahoni kutoka kwa wengine kwa ufaamu na uvumilifu. Najaribu kuisoma kwa makini, kuelewa, nini nini wanajaribu kusema, nakisha kuchukua yale yanaweza kunisaidia kukua au kuboreshe kile nacho fanya. Kwa maoni chanya ninahisi furaha na motisha. Kwa maoni asi najaribu kuyachukulia kama fursa ya kujifunsa padala ya kuwa na asira au huzuni.

Sera kampuni, ambayo ninaiona muhimu zaidi ni sera ya uwazi na mawasilino wazo. Hii inamaanisha kila mfanhikazi anapaswa kuelewa malengo ya kampuni, mitarajio yake na jinsi kazi zake zinavyo saidia kufanikisha malengo hayo. Faida zake ni inapunguza kutata na malalamiko yasiyo ya lazima, inachochea kuaminiana kati ya mfanyikazi na viongozi, hutoa motisha kwa wafanyikazi kwa kuwa wanajua mchango wao, unaonekana na kudhaminiwa. Mbali na hiyo sera za heshima kwa wafanyikazi usawa na uthabiti wa maadili. Pia ni muhimu sana. Hizi hufanya mazingira ya kazi kuwa salama na yenye furaa.

Napenda kuandika zaidi kuliko kuonge, kuandika kunanipa nafasi ya kupanga mawazo yangu vizuri, kunjielesa kwa utulifu, na kusema kile ninacho maanisha mbila kukatu. Pia kuandika unifanya niwe wazi zaidi na wakina, hasa kwenye mambo ya isia au mawazo mazito.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana, lakini sikwa kila kitu. Ningependa kurudi nikiwa na ekima, nilio nayo sasa, nikitumia muda vizuri zaidi, kuchukua fursa mapema, kujifunza bila uoga, na kufanya maamuzi kwa ujasiri. Lakini pia nathamini safari niliyopita, kwa sababu makosa na changamoto ndizo zilizo nifanya nikuwe na kuwa mtu nijenia.

Kuenda sinema mara chache, labda mara moja au mbili kwa mwezi si kila wakati, bali pale kunapokuwa na filam mzuri sana. Au nataka kubadilisha mazingira na kujiburudisha. Sinema unipa mawaitha tofauti, sauti kubwa, skrini kubwa na vaibu ya kuwa na watu wengine wanaofurahia filamu pamoja.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini yenye maana. Kukaa pamoja tukiongea, kushiriki chakula, kucheka na kukumbushana mambo ya zamani. Napenda pia kuwasaidia pale wanapohitaji, kusikiliza mawazo yao na kusherehekea mafanikio madogo pamoja. Muda huo hunipa amani, hunikumbusha nilikotoka na hunifanya nijisikie kuwa na mizizi imara. Kwa sababu familia ni sehemi muhimu sana ya nguvu na mwelekeo wa maisha.

Nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya utulivu ya shukurani. Mara nyingi napenda kutumia siku hiyo nikitafakari maisha, kushukuru mungu kwa uhaia na hatua niliofika. Kisha kuitumia na watu wa karibu kama familia au marafiki wachache. Inaweza kuwa kula chakula kizuri pamoja, kuzungumza, kucheka na kuchukua picha za kumbukumbu. Sio lazima sherehe kubwa, kilicho muhimu kwangu ni amani, furaha na kuwa na watu wanaonijali. Huku nikijiwekea malengo mapya ya mwaka unaofuata.

Nawahimiza watu kushirikiana katika timu kwa njia ya wazi na heshima. Kwanza, napenda kuanzisha mazugumuso ya wazi. Kila mmoja akiwaeleza mawazo yake bila hofu ya kukosolewa. Pili, napenda kusisitiza umuhimu wa kila mtu. Kuzingatia jugumu lake na kujali kazi za wenzake. Kwani timu yenye mushikamano hufanikisha zaidi. Pia napenda kuhimiza kushirikiana kwa msaada. Kusherekea mafanikio ya wengine na kushughulikia changamoto pamoja badala ya kulaumu mtu mmoja.

Ninapofuraia kuwa nyumbani napenda kufanya mambo ambayo hunipa utulivu na kufuraa. Kwa mfano napenda kusoma vitabu au kuangalia filamu. Kusikiliza muziki au kupika chakula kizuri. Pia napenda kutumia muda na familia au marafiki waliopo nyumbani. Kucheka, kuzungumuza na kushirikiana kwenye shugli dogo za kila siku. Wakati mwingine napenda kutafakari au kupanga maisha yangu kwa utulivu. Huku nikufuraia mazingira ya nyumbani.

Njia nazotumia kupumuzika ni nyingi na zinategemea hali yangu. Kwanza napenda kusoma kitabu au kuangalia filamu. Hii inanisaidia kuondoa mawazo ya kazi na kuingia kwenye andithi nyingine. Pili napenda kusikiliza muziki. Ili kupata amani na msukumo. Wakati mwingine napenda kutembea au kufanya mazoezi madogo. Ili mwili wangu ulegee na akili yangu ipumuzike. Pia napenda kutafakari au kuandika mawazo yangu kwenye dayari, jambo linalo nifanya nijisikie mchanganyiko wa utulivu na usahihi wa fikra.

Nashiriki katika jamii yangu kwa njia rahisi lakini yenye maana. Napenda kusaidia pale inapowezekana kama kushiriki shughuli za kijamii kusaidia majirani au kuchangia mawazo na muda kwenye miradi ya maendeleo. Pia napenda kuwasikiliza wengine kushirikiana kutatua changamoto dogo dogo za njamii na kuimiza mushikamano na heshima kati ya wa.

Napiga, picha, marachache. Asa pale kuna kukua na tukio maalumu au kumbukumbu muhimu. Inaweza kuwa wakati wa safari, sherehe au ninapoona mantari, turi. Zuri inaningusa. Sipigi picha kila siku lakini napenda kuzitumia kuipathi kumbukumbu za nyakati zenye mahana. Hili badae kikumbuka, nijisikie pura na shukurani.

Napenda kutanzama michezo inayochanganya, ushindani, ustadi na isia. Kwanza kabisa ni mpira wa miguu kwa sababu unaunganisha watu wengi na kila mechi uleta musizimiko na mazungumuni. Pia napenda kutanzama basketboli asa kwa kasi yake na mbinu za haraka. Wakati mwingine napenda tiaga kwa sababu inaonesha nidhamu, bidii na kuvunja mipaka ya binadamu kwa ujumla. Michezo ninayopenda kutanzama ni ile inayonipa burudani, muskumo na fura ya kushudia ushindi unaopatikana kwa juhudi.

Napenda kucheza mpira wa miguu. Unanipavuraa, unafanya mwili uwe umechanga muka na unanisaidia kua achilia stressi. Zaidi ya hilo, mpira unifundisha ushirikiano, nidhamu na ushindani wa afya kwa sababu, hauchezwi peke yako mbali kwa timu. Wakati mwingine pia napenda mchezo raisi kama draft au chesi, kwa sababu inanichangamusha akili na kunifani fikiri kwa umakini.

Kwa kawaida nalala kati ya masaa sita hadi nane kwa siku, najitahidi kupata usingizi kutosha ili mwili upumzike na akili iwe freshi kwa shughuli za siku inayofuata. Kuna siku nalala kidogo kwa sababu ya kazi au majukumu lakini naamini usingizi mzuri ni muhimu kwa afya umakini na hali nzuri ya akili pia.

Manthari nzuri saidi niliowai kuona ni machweo ya jua pwani. Hasa ukiwa karibu na bahari. Rangi za anga zinapobadilika kutoka buluu hadi machungwa na nyekundu. Upepo mwanana ukipuliza. Na sauti ya mawimbi. Huleta utulivu wa kipekee. Manthari hiyo hunifanya nijisikie mdogo mbele ya umati. Lakini pia mwenye. Shukrani na amani kubwa mwenye.

Tibu wangu wa jioni kukua wa utulivu na wa kujijenga. Baada ya shunguli za siku, napenda kwanza kupumuzika kidogo. Labda kuoga au kusikiliza muziki laini ili kuondoa uchovu. Kisha napenda kula chakula cha jioni kwa utaratibu. Nigezungumuza na familia au kutafakari kimya kimya. Baadae napenda kupanga mambo ya kesho au kusoma kidogo. Kisha kujitenga na simu ili akili itulie. Mwishoni napenda kulala mapema kandri inavyowezakana ili kuupa mwili na akili muda wakupumzika na kuanza siku mpya nikiwa na nguvu.

Napanga ya kazi kwa mpangilio wa vipaombele. Mwanzoni mwa wiki napitia majukumu yote yanaoyo nisubiri, kisha nayapanga kulingana na umuhimu na muda wa kuyakamilisha. Ninaweka malengo madogo ya kila siku ili nisijisumbue na mzigo mkubwa mara moja. Pia naacha nafasi kidogo kwa mambo yasiyopangwa kwa sababu si kila kitu huenda kama ulivyopanga. Kwa kufanya hivyo nafanya kazi kwa utulivu naishugulikia kwa ufanisi na kuepuka stresi iliyo ya lazima. Isiyo ya lazima.

Naweka malengo na mwezi kazini kwa njia iliyo wazi na vitendo. Kwanza nakutia malengo ya jumla ya kazi au idara ili kuhakikisha malengo yangu yanaendana na kisha nayagawanya kuwa malengo madogo yanayopimika. Hili nijue nini hasa natakiwa kufanikisha ndani ya mwezi huo. Ninaweka muda wa utekelezaji vipaumbele na hatua za kufuata. Huku nikizingatia raslimali nilizo nazo. Mwishoni mwa mwezi napima maendeleo natafakari kilichofanya, kazi na kisichofanya na kurekebisha malengo ya mwezi unaofuata. Hii hunisaidia kubaki makini, kuwajibika na kuendelea kuboresha utendaji wangu kazini.

Naifadhi pesa kwa nidhamu na mpangilio. Kwanza napanga bajeti ya kila mwezi ili nijue mapato na matumizi yangu. Kisha naweka kipaumbele cha kujiwekea akiba kabla ya kutumia pesa iliyobaki. Napenda kutenga kiasi fulani mara tu na popata mapato. Ata kama ni kidogo na kukiweka mahali pasiporaisi kutuwa bila sababu muhimu. Pia napunguza matumizi yasio ya lazima na kuweka malengo ya kifedhaa kama akiba ya dharura na mraadi fulani. Ili akiba yangu iwe na kusudi kwa kifupi uthabiti na nidhamu ndiyo msingi wa kuokoa pesa.

Napenda kulala mapema na kuamuka na jua. Kuamuka asubuhi hunipa mwanzo mzuri wa siku. Akili ikiwa, freshi na mazigira yakiwa tulivu. Hiyo hunisedia kupanga siku yangu vizuri na kufanya mambo muhimu kabla ya kelele na msongamano wa siku kwangu. Kulala mapema hunifanya nipate usingizi wa kutosha na kujiweka tayari kimwili na kiakili ya siku inayofuata.

Nashughulikia wateja kwa heshima uvumilivu na uangalifu. Kwanza nasikiliza kwa makini kila kirevu cha wateja. Kuelewa tatizo mahitaji yao bila kukisia haraka. Kisha najitahidi kueleza suluhisho kwa uwazi na kwa njia rahisi kuhakikisha wateja wanakuelewa vizuri. Pia napenda kuwa na msimamu wa msaada na mkarimu. Kushughulikia malamiko kwa subira na kutafuta njia za kufanya wateja wa furahi na kurudi tenu. Kwa hivyo.

Mbukumbu ya kutisha niliowai kuwa nayo ni wakati wa ali isio tabirika kama kupotea usiku au kuwa kwenye mazingira yasio salama mbila msaada wara. Isia ya kutojua kitachotokea, moyo kwenda mbio na akili kuwaza mambo mengi ndio ufanya iwe ya kutisha zaidi kuliko tukio lanyeo.

Naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa isingekuwa raisi sana. Sikio ningejikuta zaidi kwenye mambo ya kawaida kama kuzungumza ana kwa ana na watu, kusoma vitabu, kutembea, kutafakari au kutumia muda na familia.

Napunguza muda wangu mtandaoni ili usiingilie maisha kila siku. Kwa kawaida napendolea kutumia masaa, mawili au matatu tu kwa ajili ya kazi. Mawasiliano au burudani. Kama kusoma abari, kuangalia barua pepe au kuangalia video fupi. Najaribu kuepuka kutumia muda mwingi usio na maano. Ili nipate nafasi ya kufani mambo alisi kama mazoezi, kusoma vitabu au kutumia muda na familia na marafiki.

Ndiyo, ningesema niliwai kujaribu kujifunza kupiga gitaa. Asa mwanzo wa amu, kwa amu na shauku kubwa. Ilikuwa changamoto kidogo kuzoea vidole na mara ya mwanzo, lakini pia ilikuwa ya kufuraisha sana kuona muziki unatoka kwenye mikono yangu. Ingawa siezi si kusema nilifika kiwango cha juu. Uzoefu huo ulinifundisha uvumilivu, nidhamu na kufurahia mchakato wa kujifunza tua kwa hatua.

Njia kadhaa za kushughulikia wasiwasi, kwanza napumzika na kuzingatia kupumua kwa kina ili akili yangu itule. Baada ya hapo, napenda kutafakari au kuandika mawazo yangu kwenye dari hili kuondoa msongamano, wa hisia na kuona tatizo kwa wazi. Pia napenda kuzungumuza na mtu ninae muamini kama rafiki au familia, ili kupata ushauri au faraja. Wakati mwingine napenda kutembea kufanya mazoezi madogo au kusikiliza muziki tulivu, ili mwili wangu pia upumuzike.

Napenda mtaa wangu kwa utulivu na watu wake. Napenda jinsi majirani wanapofahamiana, kusalimiana na kusaidiana inapobidi. Jambo linalofanya najisikia salama na nyumbani kweli. Pia napenda urahisi wa kupata mahitaji ya kila siku karibu na mazingira yanayonipa amani baada ya shughuli za zika.

Napenda kuendesha baiskeli. Hunipa furaha, hunisaidia kufanya mazoezi. Hunifanya nijisikie huru, hasa nikiwa barabarani au kwenye njia tulivu. Pia ni njia nzuri ya kupunguza mawazo na kutunza mazingira kwa sababu haitumii mafuta. Na hunipa muda wa kufurahia mandhari.

Ninayoipenda zaidi ni sherehe ya kuzaliwa. Ninaipenda kwa sababu ni muda wa kushukuru kwa uhai, kukumbuka safari ya maisha na kusherehekea pamoja na watu wa karibu kama familia na marafiki. Haijalishi iwe kubwa ndogo. Kilicho muhimu ni furaha upendo na maana ya siku yenyewe.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni ukosefu wa heshima na uaminifu. Napenda watu wakishirikiana kwa uwazi na kushungulikia mambo kwa uajibikaji. Hivyo kuona mtu akidanganya kukiuka ahadi au kushungulikia wengine vibaya huniudhi sana. Pia napendelea watu wakielewa hisia za wengine. Hivyo ukosefu kwa huruma au kukosa kushirikiana kunanichosha.

Mkataba ni makubaliano rasmi kati ya pande mbili au zaidi, ambapo kila upande una wajibu na haki fulani. Mkataba unaweza kuwa wa maandishi au mdomo, lakini mara nyingi maandishi yanahakikishia kuwa kuna ushahidi na masharti na masharti ya kila upande. Kwa mfano mkataba wa kazi, mfanyakazi na mwajiri wanakubaliana juu ya majukumu, malipo na haki za kila mmoja. Mkataba wa biashara makampuni au watu binafsi wanakubaliana juu ya bidhaa, huduma, bei na muda kwa utoaji vipengele muhimu vya mkataba ni kukubaliana kwa hiari, kutoa na kupokea kitu uwepo wa mashariti wazi na sheria inayoongoza.

Uwasibu ni taaluma inayo husiana na kurekodi, kupanga na kuchambua taarifa za kifedha sa biashara, shirika au mtu binafsi. Lengo kuu la uwasibu ni kutoa picha alisi ya ali ya fedha. Kuhakikisha, matumizi ya raslimali anadhibitiwa vizuri na kusaidia kufanya maamuzi sahihi ya kifedha. Kipengele muimu ya uwasibu ni kurekodi manunuzi na mauzo, kuchambua taarifa, kuripoti na udhibiti na uwasi.

Disemba ni jina la mwezi wa kumi na mbili katika kalenda ya mwana.

Mpango wa kifedha unaonyesha mapato na matumizi ya pesa kwa kipindi fulani, kawaida mwezi au mwaka.

Mguu ni sehemu ya mwili ya chini inayotumika kwa kutembea, kusimama na kushika usawa.

Nyumba ni mahali namaanisha au jengo ambalo watu wanaishi ndani yake.

Pakua ni kitenzi kinachoashiria kupakua kitu kutoka mtandao au kifaa kimoja kuenda kingine. Kwa kawaida kutoka interneti kuenda simu, komputer au kifaa kingine.

Kumbukumbu au hati inayohifadhiwa pamoja mahali moja kwa ajili ya kumbukumbu au utunzaji.

Bahati njema ni maneno ya kiswahili yanayomaanisha matokeo mazuri yanayotokea kwa sababu ya nasibu au hali nzuri.

Mara kwa mara ni usemi wa kiswaili unaomanisha kufanya jambo kwa kawaida mara nyingi au kwa ukawaida.